Ushairi ambao nigependa kumpa mtu mwingine ni ya kwamba, jambo la muhimu sana maishani ni kueza kusema ukweli kila wakati, maanake kusema ukweli huwa inaonekana uwe mtu mwenye, ambaye anaeza tegemewa na mtu mwenye maandili mema katika jamii.

Ushauri ambao ningependa kumpa mtu yeyote ambaye anaanza kazi ni ya kwaba jabo na kwanza kufanya kazi kwa bidii ni jabo la muhimu sana. Jabo lapili ni kwamba kufika kazini wakati unaofaa ni jabo ambayo pia ni la muhimu na nifanya nafanya mtu aonekane kama ni mtu ambaye anaeza tegemewa na wengine.

Mji ambao ningependa kutembea duniani ni mji wa New York. Mji ambao ulio nchini marekani. Sana sana ningependa kutembelea wakati wa baridi ili niweze kutazama na kushudia barafu inapomwagika.

Kampuni ya teknolojia ambayo nayaminia na kuithamini mimi ni kampuni ya Google, ile ni kampuni ambayo huwa kwa maoni yangu ni kampuni inauwezo mkubwa wa kifedha na iko na ubunifu na huwa na baadhi ya vitu na kubuni vitu ambazo zinatusaidia katika maisha yetu ya kila siku.

Kwa kawaida mimi huoga mara mbili kwa siku hiyo ni jambo la kwanza asubui ninapoamka ili niweze kuanza siku yangu vyema mara ya pili ni usiku baada ya kazi ngumu mimi hupenda kuoga ili kuburidisha na kupumzisha mwili ili ninapo lala niweze kupata usingizi mzuri.

Wiki yangu ya kazi huwa sanasana naipanga siku ya jumapili. Huwa naanza na mavazi ambayo nitakayovaa hiyo wiki na kuhakikisha yale mavazi ni safi na imepigwa pasi. Pia jambo la pili mimi hupanga kazi ambayo inahitajika kufanya hiyo wiki na muda ambayo nitakaochukua kuimaliza ile kazi.

Mafanikio ambayo yangu binafsi ambayo mimi naidhamini sana kazini ni jambo la kwanza kuweza kufanya kazi yangu na tarajia kufanya kwa njia inayofaa. Jambo la pili ni kufika kazini kwa wakati kwa kila siku. Jambo la tatu ni kuweza kupandishwa cheo kazini.

Moja wapo ya mambo ambayo napenda kufanya na marafiki zangu ni jambo la kwanza ni kupumzika na kustarehe kila tunapopata wakati tukipiga gumzo. Jambo la pili ni ya kwamba sisi hupenda kuzawadiana mara kwa mara. Jambo la tatu ni ya kwamba sisi hupenda kutembelea mahali ambapo hatujai tembea hapo mbeleni kila tukipata wakati.

Ndiyo, napena kutembea msituni sana sana juu ya yale manthari yake yenye kijani kibichi, miti mingi na hewa safi. Pia misutuni ambayo huwa na wanyama ambayo hawezi kudhuru binadamu ni ni baadhi ya misitu ambayo napena kutembelea.

Kati ya upepo na AC mimi hupenda upepo manake upepo ni mojapo ya njia ambayo haitumii nguvu za stima na upepo sana sana hua unarithisha ukilinganisha na ile baridi ambayo inatoka kwenye AC. AC sana sana hua inatoa baridi.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

Nina njaa sana, je, nipike nini leo, kuna wali na maharagwe hapo jikoni, au nipike pilau, lakini inachukua muda mrefu, nathani nitafanya kitu rahisi tu, chapati na mchuzi wa mboga. Nina vyuma, nina vyuma viazi na karoti. Ntaongeza pilipili kidogo, sipendi chakula kisicho na ladha, watoto wanapenda chapati sana, watafurahi, ninahitaji kuanza kuandaa mapema, kabla hajaja kutoka shule kazi ya kupika ni nzuri lakini leo nimezeeka kidogo.

Nipike nini leo kwa chakula cha mchana, kuna samaki kwenye jokofu, nilimnunua jana, nitaupika na nazi, watoto wanapenda mchuzi wa nazi, ninahitaji limau na tangawizi kumtia latha. Je, niandae ugali au wali nathani wali ni bora. Unaiva haraka. Nitakata vitunguu vidogo vidogo na pili pili pia. Samaki lazima uwe na latha nzuri. Familia inatarajia chakula kizuri. Nitapika pole pole. Wala haraka sana. Chakula kinapopikwa kwa upendo wa subira huwa kitamu zaidi. Nitaita wote tulale pamoja.

Kiwango ya yale maji ambayo nayanywa kwa siku inalingana na kazi ambayo naifanya kwa ile siku. Ile siku ambayo kazi naifanya ni ngumu na naifanyia inje kwa jua huwa najipata ni kiyanywa angalau lita tatu za maji. Wakati kazi yenyewe ni nyepesi na haitaji niwe nje sana huwa nakunywa angalau lita mbili za maji.

Msimu wa mwaka ambao naupenda sana ni msimu wa krisimasi, maanake huu ni msimu abao mimi upata nafasi ya kupumzika pamoja na marafiki na na familia. Hii ni msimu ambapo sisi kama familia huja pamoja na kwa sherehe tukikumbuka kuzaliwa kwa Yesu Kristu.

Ndiyo natumia mfumo wa usalama wa vidole sana sana katika programu zangu za banki na pia programu zote ambazo zinahusisha pesa. Mimi huwa naona huu ni mfumo ambao ni salama zaidi ukilinganishwa na ule mfumo ambao hautumii vidole.

Jambo ambalo nalifanya ili kujiandaa kwa mkutano ni jambo la kwanza ni kujua mada ya ile mkutano. Na niweze kujua kama mimi nitakuwa naongoza ule mkutano ama mimi nitakuwa tu nahudhuria tu. Jambo la pili ni kujua wale ambao watakuwa wamehudhuria ule mkutano. Cheo chao ama kazi yao itakuwa gani katika ile mkutano.

Kwa kawaida hua sipendi kupiga picha lakini kila ni napo tembelea mahali mpya ambao sijaweza kutembelea ama wakati niko likizoni napumzika mimi napenda kupiga picha ili niweze kuweka kumbu kumbu za ile likizo pia mimi wakati mwingine napenda kupiga picha ni wakati wowote ambao kuna tukio muhimu ambalo tunasherehekea maishani.

Natamani kusikiliza muziki leo ni aina gani inafaa, labda muziki wa zamani ule wa baba zetu. Kuna nyimbo nzuri za tarabo, zinaburudisha moyo au nisikize rhumba, inafurahisha na kunifanya, nitake kucheza. Nina mkusanyiko mzuri wa nyimbo kwenye simu yangu. Nitachagua webo makupendeza. Niusikilize, ukijirudia. Mziki una nguvu ya kubadlisha hali ya moyo. Ukiwa na huzuni mziki unakuondolea. Ukiwa na furaha unakuongezea. Leo ni nahisi vizuri. Nitachaza kidogo tu nyubani. Hakuna mtu anaona nitafurahia bila aibu.

Huwa navyolea nywele yangu angalao mara moja kwa mwezi. Hii ni kwa sababu mimi hupendelea nywele yangu ikiwa safi na ikiwa nadhifu kila wakati. Nywele ambayo ni chafu na ambayo haijavyolewa kwa muda mlefu mrefu inakaa ni chafu na hua si ya kuvutia hata kidogo.

Ndio napenda kusikiliza redio. Angalau mimi husikiliza redio mara mbili kwa siku. Kuna ile redio ambayo naipenda sana ya lugha ya kikuyu ambayo inaitwa kameme. Watangazaji wake ni wenye ucheshi mwingi na wanabrudisha. Pia huwa nacheza muziki ambao ni wakuvutia kila saa.

Ndio huwa nafuata matukio ya kitaifa sana sana ile ambayo inaongelelea siasa napenda kujua siasa ya kimataifa vile inavyoedelea manake huwa inatuadhiri pakubwa kwa maisha yetu ya kila siku. Pia huwa inaadhiri uchumi wa dunia na jinsi na gharama ya vyombo vitu ambavyo huwa tunatumia mara kwa mara kwa katika maisha yatu ya kila siku.

Ndiyo, napenda kula popcorn na sana sana mimi huzila wakati ni nimeenda kutizama cinema kama kitafunio wakati mwingine kama familia huwa tunatengeneza popcorn nubani abayo tunaikula pamoja na chai ya asubuhi, angalao mara mbili ama mara tatu kwa wiki na sisi hununuwa zile popcorn katika duka la vyobo ra za jumla.

Jinsi ambayo nalida faraga yangu kwenye mutandaoni ni jambo la kwanza kuhakikisha yakwamba sijasema mengi yanao ni husu kwenye mutadao manake itajulikana na watu wanaonijua na wasionijua. Jambo la piri ni ya kwamba huwa siweki picha zangu kwenye mutandao manake napenda maisha yangu ikiwa ya siri.

Ndiyo, mimi ni mtu wa ubunifu na ubunifu wangu sana sana na utumia kazini mahali ambapo nafanya kazi. Pia naitumia nyumbani mahali ambapo napenda kubuni vitu mpya naezatumia mikono yangu sana sana vitu ambazo zina husu kutumia mbao.

Jinsi ambavyo na shughulikia kazi za dharura ni jambo ya kwanza nazitenganisha na kazi ya ambazo si za dharura ili niweze kuzipatia kipaumbele. Jabo la pili kwamba kama ile kazi ya dharura na ni mingi ambayo sitaweza kukamilisha kwa wakati. Mimi huomba msaada kwa watu wana ujuzi wa kufanya ile kazi. Ili tuweze kuifanya vizuri na pamoja na watu waimalize kwa muda unaofaa.

Mafuzo ya kazi ambayo imenisaidia sana sana. Jabo ya kwanza ni kufika kazini kwa wakati unaofa. Kazi ambayo naifanya inahitaji kila mtu wafike kwa wakati unafaa bila kuchelewa. Ni jabo ambayo limesaidia sana maishani mwangu. Jambo la pili ni kuweza kusema ukweli. Kila siku manake mtu yeyote ambaye anasema uongo huwa aonekane kama ni mtu ambaye hawezi kuaminika ama kutagemewa.

Jinsi ambavyo ninavyoandaa ripoti zangu za kazi ni kwanza kuzipanga nikianzia na zile za dharura zaidi. Baada ya hapo nafuatilia na zile ambazo sana sana si za dharura na hazihitaji kufanywa kwa haraka ama hazihitaji ujuzi mwingi kwa kuzifanya. Pia mimi huhakikisha nimejua wakati wa kupatiana hili ripoti ndiyo niweze kuitengeneza kwa muda unaofaa bila kuchelewa.

Zorya ambalo limenijenga maishani mwagu ni lile nilijifunza ni kusemanga ukweli kila wakati. Hii ni zoeya ambalo limenifanya kila wakati niweze kuonekana kama mtu ambaye aneeza tegemewa na mtu wa ambaye ni mwaminifu sana sana kwa kazi ambayo naifanya na pamoja na watu ambayo tunaishi nao.